Naamu napenda kusikiza radio kwa kuwa naeza kupata habari zilizotokea Pia naeza kusikiza nyimbo zenye nilizozipenda pale kwa radio Radio ni muhimu sana kwa kuwa unaeza kupata ujumbe na pia radio unaeza kupata burudani kutoka kwa nyimbo ama kusikiza sauti zilizopendeza pale kwenye radio.

Mojawapo wa somo ninayo lipenda ni biolojia wa sayansi Napenda sana biolojia kwa sayansi kwa kuwa inaweza kueleza kuwa mwili wa binadamu na inaweza kueleza viungo vilivyo ndani ya mwili wa binadamu na vinavyo fanya kazi ili kuimarisha afya na uzima wa binadamu Napenda sana somo hilo kwa kuwa linaweza kueleza jinsi viungo vya mwili vinavyo ungana na kufanya kazi pamoja ili kuimarisha afya na uzima wa mwili wa binadamu Naam.

Naweza kuchaji kifaa changu mara kama mbili kwa siku kwa kuwa simu yangu ya samsung inaweza kuisha moto kama ilikuwa na asilimia mia Ikiisha ndio naweza kuichaji Lakini bado ikiwa na asilimia kama hamsini naweza kuitumia hadi itakapo fika asilimia tano Naamu.

Kwanza ninapoanza kazi naeza kwanza kupiga research ama kufuatilia ama kutafuta maarifa ya kunisaidia kufanya kazi hiyo Pia baada ya kufanya research ama kutafuta maarifa Naeza pia kufanya kazi hiyo kwa umakini na pia kutafuta ujuzi mwingine ama kumuomba usaidizi kwa mfanyi kazi mwenzangu ili tukaeze kukamilisha kazi hiyo kwa umakini na kwa ubunifu.

Naam Kwa wiki naeza kufua nguo mara moja kwa kuwa Mimi sipendi kubadilisha nguo nyingi napenda kuvaa nguo nitakayovaa nitakayo na sipendi sana kuchafua nguo zangu Sasa ndio maana sipendi kufua nguo mara mingi kwa wiki kwa kuwa nguo zangu huwa haziwi chafu mingi na haziwi chafu na si mingi sana ila ni nguo safi na si nguo nyingi zenye naeza kufua ndio maana naeza kufua mara moja kwa wiki naam.

Napenda sana msimu wa mvua na msimu wajua Napenda napenda napenda sana msimu wa krismasi kwa kuwa Msimu wa krismasi kila mtu akona furaha Kila mtu akona bashasha Napia ni msimu wa sherehe Napia napenda sana msimu wa mvua kwa kuwa mimea zetu zitaweza kupata maji ili ziaanze kunawiri na kutuo chakula chema naam.

Naam mahali ninapo ishi Unaweza kufiriki ni aina gani ya nyumba unayo, unayoishi aina ya nyumba ninayoishi ni aina nyumba iliyo jengwa kwa mawe Labda unaweza kueleza mazingira ya eneo lako mazingira ya eneo namo ishi pamejaa miti mingi pana mto na pia ni nyanja kubwa kubwa Je unakumbuka ni lini ulihamia mahali hapa Naam nakumbuka nilipo hamia mahali hapa ilikuwa mnamo elfu mbili na sita Ungependa kueleza ni nini unachopenda kuhusu eneo lako Napenda sana eneo langu kwa kuwa kuna mito na pia kuna miti na mandhari safi na hewa safi Unahisi salama na raha mahali unapoishi Naam kwa kuwa kuna hewa safi Kuna miti na pia kuna mandhari na kuna mito mizuri.

Nieleze kuhusu rafiki yangu wa kitambo. Unaeza kueleza jinsi mlivyokutana. Jinsi tulivyokutana na rafiki yangu nilipokuwa shuleni kidato cha pili. Je, labda ni shule, kazi Tulieza kukutana shuleni. Je unakumbuka ni mambo mnaifanya pamoja? Tunaeza kuandika nyimbo na pia kuerekodi nyimbo. Ni nini kinacho kufanya uwe rafiki wake wa kweli? Kwa kuwa tuna kitu tunachofanya kwa umoja na pia tunaeza kuonyeshana upendo kwa undugu Ungependa kusema nini kuhusu rafiki yako? Rafiki yangu ni mtu mstaarabu sana na ni mtu anayefanya kazi yake kwa umakini na.

Naam napenda hesabu kwa kuwa hesabu tunaitumia kwa kila siku ya maisha yetu hesabu tuneza kuitumia kwa kuhesabu pesa Pia tunaeza kutumia hesabu kwa kuhesabu bidhaa Tunapo kuwa kazini ama tunapo fanya mambo yetu ya kila siku Pia hesabu tuneza kuhesabu tunapo pima lita kama lita ya maziwa, lita ya mafuta ya kupika na lita kadhalika Pia hesabu tuneza kuifanya kwa kuwa tunapima gasi na mambo kadhalika kadhalika Tunayofanya kutumia hesabu.

Mojawapo wa mandhari nzuri niliopenda kuiona ni pale baharini pwani nilieza sana kupendezwa na mandhari hayo huko pwani kwa kuwa kuna maji mazuri maji ya samawati Pia nilieza kuogelea kwa maji hayo Pia tena kuna hewa safi unayoweza kupunga na pia mchanga wa huko pwani ni mchanga ulio mzuri sana Nilipenda sana mandhari hayo kwa kuwa pia kuna miti za mnazi zilizopendeza na pia kuna mnazi ukikunywa unazo unao kuwa ulio mtamu sana.

Naam, napenda sana kunywa maziwa kwa kuwa maziwa yanaeza kujenga mwili maziwa yanaeza kujenga mifupa ya mwili na kuyafanya yawe na nguvu Pia maziwa yanaeza kujenga misuli na kuyafanya yawe na nguvu Pia maziwa yanaeza kujenga afya ya meno na jino na kuweza kufanya jino liwe kuwa na nguvu ili unapotamuka ama kutafuna kitu ngumu ama chakula ngumu kigumu unaeza kutafuna kwa uraisi na kwa ustaarabu naam.

Naamu napenda sana kuvaa miwani kwa kuwa Napenda sana kuvaa miwani kwa kuwa nikivaa miwani wakati naposoma ama kuandika nyimbo ama kuandika barua ama napo fanya kazi zangu mtandaoni naeza kuona kwa umakini na kwa ukaribu kuliko nisipo tumia miwani Napenda sana miwani kwa kuwa unaeza kuona kwa umakini na unaeza kufanya kazi yako kwa umakini sana.

Napenda sana kusimamia kwa kuwa ineza kunifanya niwe na akili ya msimamizi. Pia inaeza kunipa maarifa na kunipa ujuzi na kunipa a new experience Napenda sana kusimamia jambo kwa kuwa inaeza kunitoa ama kunifanya niwe kuwa msimamizi wa imara.

Naam, naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki Napenda sana kuenda mahali pa ibada kwa kuwa hapo nilipo naeza kuenda kumshukuru mungu na kumpa sifa kwa kuweza kunilinda, kwa kuweza kunibariki na kwa kuweza kunieka na kunisamehe kwa dhambi zangu Napenda sana kuenda mahali pa ibada kwa kuwa panaeza kunituliza moyo na pia naeza kumwomba mungu na kuweza kuongea na mungu na kumpa shukrani kwa kila chote alicho nifanyia naamu.

Napenda sana rangi ya manjano Rangi ya manjano inanikumbusha mazingira niliyoishi Mbani Kitu chochote inachokimiliki cha rangi Napenda sana kitu chochote kinacho kimiliki cha rangi hiyo na miliki kapeti ya rangi ya manjano na hisi ni kama niliv kuwa kwa mazingira yaliyo jaa miti na nyasi na milima ni wapi unaona rangi hii mara mingi Naona rangi hii ya manjano Ninapo toka nje ya nyumba yangu Nakueza kuona miti nyasi na mambo mingi ya nje.

Napenda sana mkate wa butter toast. Napenda sana mkate wa toast kwa kuwa mkate wa toast unautamu zaidi na pia mkate wa toast unaleta virutobisho vingi vizuri mwilini na kuweza kusaidia mwili kukua na ma na afya njema na mwili ukayeza kufunction vizuri.

Naam, ningependa sana kujaribu vyakula vyabahari kama vile pweza, samaki wa mnazi na kadhalika ningependa sana kula vyakula hivi kwa kuwa sijawai vikula maishani mwangu na nimesikia ndugu zangu na marafiki zangu wakisema kuwa vyakula hivi ni vitamu sana Ningependa sana kujaribu vyakula hivi kwa kuwa vinaleta virutubisho vizuri mwileni vinavyo saidia mwili kuweza kufanya kazi vyema Naam.

Katika kazi yangu ningetaka kufikia umaarifa na umakini zaidi Kwa kuwa ningependa sana kufanya kazi yangu kwa umarifa na kukua na umaarifa kuweza kufanya kazi yangu kwa ujuzi ulio wa hali ya juu Ningependa sana kukufanya kazi yangu na kuweza kupendeza watu wengine kwa kuwa kazi yangu ni muziki na ningependa sana kutoa nyimbo zinazo saidia watu na kupa watu umarifa na ujuzi wasiwa kuwa nao naamu.

Kusema kweli na pendelea mwanga wakati Kwa kuwa mwanga mkali uneza kunichoma utosini na ukeza kunipa vidude katika surani mwangu wa usoni mwangu na pia mwanga wa mkali unaeza kunichoma katika utosi na kufia kunifanya niweze kuwa mweusi sana Napenda sana mwanga wakati kwa kuwa unaleta virutubisho kama vile vitamin D inayo weza kunisaidia mwilini na kujenga mwili na kujenga mifupa na misuli.

Naam, mahusiano niliyo na wazee wangu ninayoheshimu sana na ninapenda sana kukaa na wazee wenzao kwa kuwa naweza kupata maarifa nisiyo kuwa nayo Naeza kujifunza jambo moja ama mbili kutoka kwao na pia nikaweza kuelezwa na kupewa mawaidhaya maisha nao Napenda sana kukaa wazee wenzangu naam.

Naam, napendelea kuvaa ndevu kwa kuwa, hata nitakapo nyoa ndevu hizo, zitamea tena Sipendi sana kunyoa ndevu kwa kuwa, ndevu hadi ukinyoa, zitamea tena, napenda sana kuzivaa ndevu kwa kuwa, ndevu zinaeza kunifanya nikakua mtanashati sana, na pia kuweza kutoa mfano ama kuonekana kwa jinsi ya kuonekana kama mtu mzima, naam.

Naam, ningependa sana kujaribu teknolojia mpya kwa kuwa. Teknolojia hutusaidia kufanya mambo kadhalika maishani. Teknolojia hutusaidia na kuturahisishia maisha yetu na pia kuweza kutufanya kazi tunayoifanya maishani. Iweze kuwa na utulivu umakini na tena ukakuwa kazi na ya uraisi sana.

Moja wapo wa jinsi navyoshughulikia udhaifu wangu kazini ni kuweza kuomba usaidizi kwa wafanyikazi wenzangu ili tukaeza kumakinika na kubadilishana mawazo ili tukaeze kukamilisha kazi tulio achiwa kazini Pia naeza kufanya kazi hiyo kwa umakini na kutafuta maarifa zaidi kwa mitandao ama kwa marafiki wenzangu ili nikaeza kukamilisha kazi ya kazi yangu ilio achiwa.

Naamu kusema kweli kifaa cha teknolojia kenyesiwezi kuhishi nayo pasipo ni simu kwa kuwa simu inaeza kuniingisha kwa mtandao Hila nikaeza kutuma meseji na kuwasiliana na watu wa siwa nchini enyeni liyo Hili ni muhimu sana kwa kuwa tuneza kuwasiliana na mtu alio kama inchi amerikani nikiwa hapa Afrika Kenya Hapo ni jinsi hapo ni muhimu hilo ni muhimu sana kwa kuwa tuneza kuendeleza undugu wetu Hata kama tuko inchi mbali mbali, inchi za mbali, lakini undugu wetu huko kimoja na huko.

Moja wapo wa jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kum kusoma biblia na pia kumuomba mungu Napenda sana kusoma biblia kwa kuwa na penda sana kujitafutia ukweli mwenyewe Napenda sana kumuomba mungu kwa kuwa kumuomba mungu ni ji ni mfano ama jinsi ya kuweza kuongea na mungu mwenyewe na pia kusoma biblia ni jinsi ama jambo ya kupiga gumzo na mungu ndio maana napenda sana kufanya jambo hilo ama jambo hi.

Naamu, unaweza kushiriki ni kazi gani au ni masomo gani unafanya? Kwa sasa nafanya masomo ya plumbing Labda unaweza kueleza jinsi ulivyo chagua njia hii? Nilivyo chagua njia hii niliweza kupatiwa scholarship nikaweza kufanya kazi hiyo ya plumbing kusomea kazi hiyo ya plumbing Ndiyo unakumbuka kitu ulicho kipenda zaidi kuhusu hii? Chenye nilicho penda sana kuhusu kazi hii ya plumbing ni kwa kuwa kazi hii ya plumbing ni rahisi sana na pia inaleta mapato mazuri kwa maisha ni changamoto gani mnapata changamoto mojawapo ya kufanya hii kazi ni kwa kuwa kukosa vifaa vyaa kazi. Ungependa kubadilisha kitu gani katika kazi au masomo yako? Ningependa kubadilisha katika masomo au kazi yangu ni umaarifa na umakini wa kazi ninayoifanya ama somo na ninayo ifanya.

Nahifadhi kitu cha thamani kwangu na kitu hicho cha thamani ninachohifadhi ni biblia yangu. Napenda sana biblia yangu kwa kuwa inaeza kunieleza ukweli na ni njia moja ya kuwasiliana na mungu mwenyewe. Napenda sana biblia yangu kwa kuwa naeza kupata ukweli usiofichwa, ukweli wa dunia katika biblia hiyo na unaeza kunieleza jinsi nitakavyoishi maishani mwangu. Naam.

Naam, wanyama naopenda ni wanyama wa kuhifadhiwa nyumbani kama vile sungura, farasi, kuku, mbwa na pia sana napenda sana kukaa na wanyama kama paka. Napenda sana wanyama hawa kwa kuwa ni kama ndugu zetu na wanaeza kutupa kampani tunapoishi nyumbani peke yetu.

Naam, moja wapo wa jinsi nabouyainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni wakati wa kazi na makinika na kufanya kazi yangu kwa umarufu. Lakini wakati wa maisha yangu ya kibinafsi, naeza kueka kazi kando na kufanya maisha, kuendelea kuhishi maisha yangu ya kibinafsi na nisiongeze ama kuunganisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Hizo ni vitu mbili tofauti zisizo pata kuunganishwa kwa kuwa ni vitu mbili tofauti sana.

Na'am, napenda sana mazingira na pia napenda kuangalia nyota kwa kuwa nyota ni mojawapo wa mazingira Napenda mazingira ikiwa yote pamoja. Napenda sana kuangalia nyota ama kuangalia nyota kama vile shooting stars, kwa kuwa nyota zinaweza kumeremeta na kukaa sana, kupendeza sana. Napenda sana nyota kwa kuwa zinapendeza na zinaweza kumetameta sana na zinapendeza kwa roho.

Naam. Napenda sana kufuatilia ama kujifunza mambo mapya kwa kuwa. Naeza kufuatilia ama kuangalia ama kujifunza mambo mapya kwenye mtandaoni. Na kueza kujua ama kufanya utafiti wangu na kuelewa jinsi mambo ama mapya yanavyoendelea. Napenda sana kutafutilia ama kufuatilia na kujifunza vitu mpya Kwa kuwa zinaeza kunipa maarifa na kuweza kunirahisishia kazi kufanya kazi yangu kwa umakini na umaarufu na umbinu.

Naam kinachonifanya nicheke ni kuziona movie ama video za comedy Napenda sana kuona movie za comedy kwa kuwa ama filamu za comedy kwa kuwa zinaeza kunifanya nieze kucheka ama kujionea comedy filamu Napenda sana kucheka kwa kuwa ineza kuniongeza kimaisha na kunipa furaha ndani ya roho.

Naam, ningependa sana kurudi ujana kwa kuwa Ingapo mimi ni kijana bado na nikona ujana wangu lakini ningependa sana kurudi utotoni kwa kuwa utotoni singeweza kufikiria mambo ya layo nipa stresi kwa kuwa nilieza kucheza na nilieza kufurahi na nilieza kuunda marafiki wapya kila siku Ningependa ujana kurudi ujana kwa kuwa ningeeza kufurahi nilieza kufurahi na kufanya mambo ya kitoto ama ya kiujana ni siyo eza kuyafanya saa hii.

Moja wapo wa uwezo ningependa kuwa nayo ni kuweza kufanya uwezo wa software engineering, kuweza kuunda app zangu, na pia kuweza kufanya mambo mingi kama vile kufanya programming na pia kufanya coding. Uwezo huo unaeza kunipa maarifa na kuweza kunipa kipato kizuri ndakapo weza kufanya.

Moja wapo wa jinsi navyofanya kazi ya ushirikiana na wengine ni kueza kufanya utafiti na pia kueza kubadili mawazo na kueza kufanya kazi hiyo kwa umakini na pia tuneza kuungana na kufanya kazi hiyo kwa umoja kwa kuwa umoja ni umoja ni nguvu utengano ni udaifu.

Kwa kweli, napenda sana kula wali. Napenda sana kula wali wa mnazi kwa kuwa wali wa mnazi unautamu zaidi. Pia wali wa mnazi unaleta virutubisho vizuri vinavyosaidia mwili kujengwa. Na pia tena wali wa mnazi unautamu wakupendeza. Na pia wali wa mnazi ni mweupe unaopendeza kwa macho.

Na ushirikiano katika timu ni moja wapo wa vitu muhimu sana ushirikiano katika timu unaweza kufanya kazi kufanyo kwa uraisi na pia kazi kufanya kwa umakini na pia watu kweza kubadili mawaze na kufanya kazi kwa umakini na kweza kufanya kazi kwa ubunifu unaohitajika.

Naeza kujikinga na jua kali kwa kuenda kutafuta kivuli kwa miti miti mikubwa Napenda sana kukaa chini ya miti mikubwa kwakua Kunieka kama kivu uweza kunilinda kama kivuli kuepukana na jua kali Pia naeza kupunga hewa safi chini ya mti huo na pia naeza kukaa karibu na mazingira yanayopendeza naam.

Naam maradi mpya wa kazi Kwanza naeza kufanya utafiti na kujua mambo yanayofanywa katika kazi hiyo na pia aneza kufanya kueza kuungana na marafiki zangu ama wafanyakazi wenzangu hili tukueza kubadilisha mawazo hili tutakabio fanya kazi hiyo Pia naeza kufanya kazi hiyo kwa ubunifu na kwa umakini na kufuatilia na kuumaliza kazi hiyo kwa muda ama wakati unaohitajika naam.

Kwa sasa sina fedha za kuweza kutowa sadaka Lakini ningependa sana kutowa sadaka kwa kuwa sadaka inaeza kujenga kanisa na pia inaeza kuimarisha mapato ya kanisa hiyo ili kuweza kuendeleza injili na pia kuweza kuendelea kumtukuza na kumsifu Mungu. Na pia kutoa mchango inaeza kusaidia kama vile ukitowa mchango kwa kwa watoto wa yatima inaweza kuwasaidia na kuwaimarisha na pia kuweza kuimarisha masomo yao, pia kuweza kuwabariki na chakula ili watakapokuwa na chakula wanaweza kuendelea kimaisha vizuri na vyema.

Naam napenda sana timu ya mchezo ya Man City Kwa kuwa Man City ni timu moja kubwa sana Man City ni timu inayofunga mabao mingi na pia ni timu inayopendeza kwa jezi yao Jezi yao ya blue wanayoivaa inapendeza sana na ni timu inayofunga mabao mingi na kumbuka nilipoona wa mechi ya timu ya Manchester United na Manchester City Manchester City ilieza kufunga Manchester United bao sita kwa nunge na ilieza kunifurahisha sana nikaeza kuwa nafuraha bashasha Kwa kuwa Manchester City ni timu mwanzo ya nguvu sana.

Naamu ningependa sana kutembelea uhabeshi kwa kuwa Uhabeshi unahistoria wa kuvutia sana Unaeza kueleza kwa kuwa uhabeshi uweza au kuweza kukoloniziwa na wazungu Uhabeshi ulieza kuwa nchi ya kimaarifa kwa kuwa walieza kuwafukuza wa baberi nchini mwao na pia wakaeza kuongoza kwa umaarifa zaidi Uhabeshi unahistoria inaopendeza kwa kuwa Malikia wa uhabesha aliyeza kuenda kwa mfalme Suleimani na akaeza enda kupata hestoria ama vitabu vya dini vile alivyo kurudi nazo uhabeshi na pia kuweza kushare na wanzake wa uko uhabeshi na pia huko uhabeshi kuna vitabu vya kidini vinavyo saidia na vinavyo elimisha kuwa vile watu wa historia wa dini wa kitambo walivyoishi na jinsi walivyoishi maishani ya kitambo.

Naam. Napenda sana kununua bidhaa kutumia simu kwa kuwa kutumia simu ninaeza kupata bidhaa za bei rahisi na naeza kupata discount zinazopendeza. Pia naeza kununua vitu vilivyo na asili mzuri asilimia mzuri Pia bidhaa zinauzwa kwa bei rahisi na bei nafuu naam.

La, sigawanyi itaka zangu kwa kuwa, taka nitaka na ninaazieka kwa taka pipa moja kwa kuwa, ntaenda kuzitupa pamoja zote na ni muhimu sana kuzitupa pipa zako kila siku kwa kuwa Zisieze kuleta uvundo katika maskani pako na pia zisieze kuleta wanyama kama vile panya na wanyama wengine wanao leta madhara nyumbani pako, maskani pako.